Kusema ukweli, mimi nafadhalisha kutumia majibaridi kwa sababu nasema hivi ni kuwa majibaridi ni nzuri kwa ngozi na majibaridi huwa haichomi. Pia ukitaka kutengeneza ngozi yako ilainike vizuri ni muhimu kutumia majibaridi kuliko majimoto. Majimoto unaezapata huwa inachoma ngozi na si nzuri vile.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kifaransa. Nina ufahamu na huo lugha kidogo ila sijaushika vizuri kwa sababu sijapata wakati wa kuisoma na kuielewa ile kindani. Lakini kifaransa ni lugha nzuri ata ukieza amua kusafiri ufaransa yaani ni lugha ambayo ni nzuri hata kuizungumza.

Mwalimu ninae mkumbuka ni mwalimu wangu wa kiswahili, ambaye alikuja shule yetu, nikiwa darasa la saba. Alifanya nipende kiswahili, alikuwa mwalimu mzuri ambaye anajua kufunza, anajua kusikiliza wanafunzi wake, hadi ambapo nilipofika darasa la nane, bado alinifunza kiswahili. Na kwa hakika nilikipita lugha hii kwa sababu nilikipenda, nilifanya na roho moja na kwamba ata nilikuwa na chukua wakati wangu kuisoma ata wakati nilipokuwa na muda wangu huru.

Kusema ukweli, mimi ni mtu ambaye napenda usanii. Na katika usanii, kuna aina nyingi, kuna muziki, kuna kuchora, kuna mambo mengi ambayo unaweza amua kufanya. Mimi ni mtu ambaye napenda kujaribu vitu vingi. Siwezi sema kwamba nataka tu kufanya kitu moja maisha yangu yote. Lakini naweza sema kwamba ninapata furaha ninapojaribu vitu vingi na kuona vitanipeleka wapi katika maisha.

Napenda kuitunza afya yangu na ninaposema hivi namaanisha kwamba. Napenda kufanya mazoezi. Mimi hufanya mazoezi mara nne kwa wiki na ninapofanya mazoezi naongelea kama kutembea, kuruka kamba, kuogelea, kwenda kukimbia. Ndiyo niweze kuchunga afya yangu na niweze kukua vizuri na kukaa vizuri.